Ndio ningependa kurudi ujana maanake. Lakini bado mimi ni kijana. Sasa labda tuseme ujana wa nikiwa shule ya msingi na shule ya upili. Kwa shule ya msingi ndio ningependa kurudi katika ujana. Lakini kwa shule ya msingi la, singependa kurudi katika ujana.

Tabia ambayo ni ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kukuwa tu mtu ambaye si mchoyo. Mtu ambaye yaani akona moyo mkunjufu moyo ambao si chafu yaani ni mtu tu mzuri yaani.

Jinsi ambavyo ni nasherehekea mwaka mpya ni kwa kupika na marafiki zangu na kukaa tu chini na kupiga story ni kuongea tukijuliana hali na jinsi ambavyo mwaka umekua.

Mafanikio binafsi ninayothamini kazini ni mafanikio kama ya kumalizia kazi ambayo nimekuwa nayo na kuweza kupeana kwa wakati unaofaa. Na kwa hiyo inanifanya ya kwamba ninakua katika kikundi cha watu ambao wanaongezewa mshahara.

Ndio, kuna mziki wa jadi ambao ninapenda, sanasana mziki wa kuenda polepole, hiyo huwa ninapenda, na sanasana mziki wa reggae pia huwa ninapenda pia.

Jinsi ambavyo ninapenda kushereheke siku yangu ya kuzaliwa ni kwenda kutembea. Kuna miaka ambayo ninaenda pekee yangu na kuna miaka ambayo ninaenda na marafiki. Sherehe niliyo penda zaidi ni ile ambayo rafiki yangu alinimwagia maji na akanitengenezea keki. Ninapenda keki, mwanzo keki ya chokoleti. Na zawadi ambayo ningependa kupokea siku ya kuzaliwa ijayo ni nguo.

Huwa ninapenda kuamka na jua. Kwa sababu unajua huku kwetu kuna si vizuri kutembea kama bado jua haijatokea. Sasa maanake huwa kuna wezi. Sasa ni vizuri kuzoea kuamka kukiwa na jua.

Inategemea niko wapi kwa sababu kuna wakati ambao ninapenda upepo, nikiwa nje. Na saa zingine ukiwa kwa nyumba upepo haiwezi fika kwa nyumba sasa inabidi unategemea kutumia AC ndiyo.

Niko na mambo mengi ambayo yananifanya nicheke. Saa zingine ni nikiwa na watu kando yangu ambao ni wacheshi, lazima nitacheka. Vitu kama hayo, vitu kama hayo. Yaani nikiwa na marafiki ambao wananifanya nicheke, nitacheka tu.

Changamoto ambayo nakutana nayo kazini sana sana ni changamoto ya kukua na watu ambao hawaelewani. Hiyo huwa inaleta kukosana sana na sazingine pia kuna watu ambayo ni wakubwa katika kampuni hiyo wako na ubaguzi sana.

Kuna chakula cha jadi kweli, sijui ila chakula cha jadi ambacho ninapenda ni kitu kama ugali, manake imekua kutoka kitambo, kisa labda hiyo tu, hiyo tu.

Filamu ambayo ninaipenda ni filamu ya Hollywood ambayo inaitwa Vanilla Sky. Ninaipenda kwa sababu inashiriki muigizaji ambaye ninampenda sana. Na ni, yani ikona action na pia ikona drama. Mara kwanza nilipoiona ni mwaka jana mwezi wa oktober. Na mtu ambaye alie leta hamu ya filamu hii ni rafiki yangu. Ndiyo, ningpenda kuiona tena. Mimi sinashida na kuiona tena.

Siwezi jua ni muda gani huwa ninatumia kutumia simu. Lakini programu ambayo huwa natumia zaidi ni WhatsApp na TikTok na Chrome, Google Chrome. Siwezi kumbuka simu yange ya kwanza ilikuwa gani. Na ningependa kueleza jinsi ambavyo simu inanisaidia manake ninaeza piga simu, naeza tuma pesa, naeza tafuta kazi. Yani simu inasaidia sana sana. Muda mzuri wakuzima simu ni usiku.

Jinsi ambavyo ni nahifadhi pesa ni kwa benki, manake hiyo ndo jinsi raisi ya kuhifadhi pesa manake pia unapewa mawaidha na watu ambao wana kuekea iyo pesa sasa siati utashinda apu umesumbukana ama kitu kama iyo.

Lahasha, siishi mahali ambapo nilizaliwa, manake hata tumehama maramingi sana, tumehama maramingi sana, sasa siishi mahali nilipo zaliwa.

Unangoja barua pepe. Yaani kuna watu bado huwa wanatumia barua pepe? Mimi huwa singoji barua pepe kwa sababu siitumii. Sasa siwezi jibu swali hili maanake huwa situmii barua pepe yaani.